Nam naweka nenosiri salama kwa kutumia nenosiri ndefu na ngumu angalau iwe na mchanganyiko wa herufi kubwa ndogo na nambari pamoja na alama pia situmia nenosiri moja kwa akaunti zangu zote. Na natumia udhibitishi wa hatuambili. Pia situnzi ninosiri kwenye kalatasi au ujumbe wa kawida.

Ndiyo wazo la kuanza biashara yangu mwenyewe ni jambo ambalo nimelifikiria sana hii ni kwa sababu nimetamani kuwa na uhuru ubunifu wangu kibinafsi na pia kukuza kipato changu.

Na kwa kawaida natumia takribani saa tano hadi saba mtandaoni kwa siku. Muda huo nagawanya saa mbili kufanya kazi. Saa moja hadi mbili kwa mawasiliano mfano ya barua pepe au whatsapp na masaa manne kwa burudani. Ninajaribu kuweka mpaka ili muda wa mtandaoni usinithiri kikazi kiafya au kwa mahusiano yangu.

Naam, napendelea kuandika, kulinganisha na kuongea. Kwa sababu, kuandika kuna nipa muda wa kupanga mawazo yangu vizuri, kwa sahihi, na kurudi kuyasaisha ninapo yaitaji. Pia, ni rahisi kuifadhi kumbukumbu kwa maandishi, ikilinganishwa inakwo ongea.